Mambo mengi tunaweza nikatoa kutoka utotoni. Utotoni, kuna baadhi ya mambo ambayo nilikuwa na furahia sana, ambao hayapo kwenye dunia ya sasa, ya uzeeni. Utotoni, tulikuwa tunasherehekea siku kuu ya krisimasi vizuri, tunaenjoy, tunakula chapati. Lakini sasa hivi bana, ukiangalia chapati zipo katika kila kona ambao unapitia. Ukipita barabara hii kuna chapati zinapikwa, ukingia kwa hiyo hoteli chapati zipo. Si kama utotoni, utotoni tulikuwa tunatamani kwamba angalau tukuwe na siku moja kukula chapati na tunaambiwa tukatafute kuni za kupikia Sasa kiwango kile cha kutafuta kuni, ndicho kilikuwa kinatisha kwa sababu tungetafuta kwenye miti Tungepanda na kukwea miti tofauti kutafuta kutafuta hiyo kitu, ni kama inapendeza na utotoni na furahi sana kwa sababu pia tulikuwa hatuna mambo mengi yanatusumbua kwenye vichwa vyetu kama vile sasa hivi Kuna baadhi wanasema labda hauna pesa Kuna mambo kama mapenzi yanakusumbua kwa hiyo yanatisha sana sasa hivi.

Mimi katika masoma yangu naweza nikasema kwamba nimesoma shule mingi niliingia katika shule ya msingi ya nkamadhi kule meru Nikasoma mpaka ee darasa la nne lakini sikuwa naelewa kitu chochote kule Sobabu labda nilikuwa na tembea na watu ambao hawana tabia nzuri Diposa mzazi akaona anitoe kwa hiyo shule anipeleke kwa shule nyingine ambayo ni mmh tamani primary school, ama shule ya msingi ya tamani. Hapo ndipo nilipomalizia darasa la nane nikapata alama mzuri za mia tatu hamsini. Nikanjiunga na shule ya upili ambayo ni ya Giam boys ama shule ya upili ya Gia ambayo iko katika eneo la Igembe centro na nikaweza kusoma pale nikapata C minus ikabidi nirudie eeeeh,,,, Saturday tena nikaenda shule ya St Marys Ntanki kwa Igembe North huko karibu na lisuti abapo niliweza niliweza kukaa pale nikapata pia C minus tena ikabidi nimejiunga na shule ya vyuo vikuu. Nikaingia chuo kikuu cha Multimedia ambapo nilisoma kwa mwako moja. Badae nikaingia katika chuo kikuu cha tasisi ya mawasiliano hapa nchini KMC ambapo nilifanya eeeeh nikafanya diploma yangu ambayo nilimaliza mwaka wa elfu ishirini na nne.

Kuna kipindi fulani watunawasiliana na marafiki zangu kupitia video Tunaweza tukutumia mtandao wa whatsapp ile ambayo inajulikana kama video ama video kupigania kwa video ili video call Tunazungumza, tunazungumza kwa mda wa masaa ama lisa Pia naweza nikapigia wafanyakazi mbao tunafanya na kazi vile vile nikapigia mpenzi wangu Kwa hiyo video call nikifa ambacho natumia sana Mawasiliana mengine ya video kupitia labda mtadao wa zoom ambapo tunaeza tukafanya mkutano kwenye zoom Tukionana video kwa video Mawasiliana mengine ya video ni pale facebook wa mnaviona na ingia live facebook wa mbashara Nafanya show zangu pale Mchingi na mbuku aeza kufanya kutaftahela ama kuangalia kwa video ni pale tiktok na po ingia live Naeza kupiga mawasiliana na watu wili wa tatu na pendeza tena zaidi.

Kwa kweli watu wengi hufikiri kwamba na husema, si kufikiri tu husema kwamba chakula ambacho kina mafuta ni kitamu, ukiangalia vyakula vyote ambavyo vina mafuta mengi ni vyakula ambavyo ni vitamu, lakini ukiafadha lishe kile ambacho ni muhimu katika mwili wako na ambacho hakitakusababishia ama kukuweka katika hali ya kwamba unaweza ukagonjeka ni chakula ambacho hakina mafuta mengi kwa sababu. Hicho chakula mafuta mengi pia wajua ni ni taabu mafuta mengi pia ni taabu kwa mwili kwa hiyo tunaposema kwamba chakula ambacho hakina mafuta mengi tunamanisha kwamba tunataka kulinda afya zetu na mambo kama hayo. Kwa hiyo, vyakula viwekwe mafuta machache, usiweke mafuta mengi, pima tu kipimo ambacho kinatoshana na chakula ambacho unapika mafuta yasikuwe mengi na yasikuwe machache. Kwa hiyo ndiyo hivyo tunapima chakula na tunahakikisha kwamba mambo imekuwa freshi.

Bana hapo ndo taabu imekuwa sasa huwa najaribu sana kuwa na wazo kama ilo lakini kunakuwa na changamoto moja ya kwamba pesa hazitoshi ambazo zinaweza zikaanzisha biashara ambayo ni kubwa tena inakuwa basi najiuliza ni biashara gani ambato inaeza ikanoga Kwa sababu pia tunaogopa kupoteza ama kupata asara ni baadhi ya mambo ambayo huwa tunayafanya na inakuwa Haipendezi tu Hipendezi tunapoona mambo kama haya yakifanyika inakuwa basi sisi ni baadhi ya watu ambao tunang'ang'ania na kujing'ang'ania wenyewe hiyo biashara huwa nafikiri kila wakati Lakini kutoa lile wazo likue kitendo inakuwa basi ni ngumu kidogo Sijui kama ni mawazo, ama sijui kama ni kuogopa kupoteza ama sijui kama ni kukosa mda baadhi ya mambo ambayo yanatusumbua kama vijana.

Napenda sana kula keke mbazo zimetengenezwa kwa mbazo zina mafuta mengi. Kiki kama hizo, huo ni raisi sana kuzifanya kazi kwa sababu baadhi ya watu mbao na wapa keki. Iyo, wanafuraisho sana kwa hiyo keke mbazo mina zipenda ni zile mbazo zimetengenezwa vila mafuta mengi. Kwa mfano kuna keke mbazo zimetengenezwa, ukiwana ugumu fulani, ukiigema ama ukiimega, ukiimega itatua sauti. Kwenyesha kwa mba kuna ugumu fulani hizo ndibadhi ya kekembazo na apenda pia napenda keke ya arusi mba inatumika kwenye arusi yoni pia ni kekembazo na apenda sana kuninde kekembazo inatumika kwenye shereza kuzalua kwa watu pia ni kekembazo na zipenda zaidi zinatumika kwa shereza fuzi tofauti ni kekembazo pia ni tam kwenye napenda keke mingi tu ila siwezi ni kazi tajazote hapa kwa sababu ya kile mbacho wanasema kumbani ni kula tu.

Kuna baadhi ya sera mbazo tunazifanya pale kampuni kama vile ukiingia, una una weka mahali kwamba umefika, unaadika tu mahali kwa kitabu kwamba umefika, kuna ile kwamba unatoka. Hii inasaidia sana wala ambao, hawatakuja kwenye kazi. Kwa hiyo hiyo sera naiona ikiwa muhimu sana katika kazi ambayo naifanya kila siku na inafrai.

Napenda sana kucheza michezo ya video kwa sababu inanionyesha kama niko hapo Inanionyesha mfano nikiwa nacheza mchezo ya video kule marekani Naanza kufikiri ni kwamba niko marekani na hata ni kilala ntaota nilikuwa marekani na inakuwa raha sana kwa sababu mambo kama hayo inafurahisha sana Kwa hiyo mimi, nana nyingi hucheza sana hiyo michezo ya video na inapendeza zaidi.

Ninapo jiandaa kwa kufanya mkutano fulani huwa nahakikisha kwamba Nimeanda kile ambacho nitakisema hiyo siku yote katika huo mkutano nahakikisha Naakikisha kila kitu kiko sawa kabisa Kwa minajili ya kufanya mambo yangu Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyo jiandaa kila wakati kila siku Kwa sababu ya kufanya mambo yangu.

La, la, la, siishi mahali ambapo nilizaliwa, naishi mbali kidogo nilikozaliwa, nilizaliwa meru bitongojini, lakini sasa hivi naishi Nairobi mtaa ambao wa kufanyakazi, naishi hapa Nairobi nafanyakazi pale kwenye radio baadae naenda nyumbani ambapo naishi nairobi.

Wasichana ndo wanafanya mazingiria kazi yana kuwa smarti Napoona warembo wako karibu na mimi nafurahi sanaaaaaaaa tu kwa sababuuuuuuu kwa kawaida mimi mwanaume navutiwa na wasichana Kwasababu wanasema wazungu kwamba unlike poles attract Kwa hiyo ndo maana nasema uuu,,,, uwepo wa wasichana unafanya napendeza zaidi.

Huwa sivalii saa kwa sababu saa, sana sana naona kwamba ni kifaa cha maridadi na mimi si mtu mapambo sana kwa maana kwamba saa ipo kwenye simu nitaangalia hata ninapoitwika kwenye mkono huwa siitumi sana natumia ile ya simu kwa hiyo sioni umuhimu wa kuvaa saa, lakini watu wengi huvaa saa kwa sababu ishaingia katika viwango vya kuwa kampuni ambayo inazingatia mapambo tofauti tofauti.

Si mara moja nimejikuta nikicheza michezo ya kamari, ile beting. Ni baadhi ya mashindano ambayo pia huwa nashiriki. Nashiriki michezo ya kandanda, kule vitogojini, si hapa mjini. Hapa mjini sijafikisha viwango vya kucheza hii michezo mchezo mwingine ambao nacheza ni ule wa mashindano ya michezo ile ambayo iko kwa simu. Kwa mfano, naeza nikachukua simu yangu nikaji, nikashindana na wengine kucheza zile zinaitwa Dream league.

Tikiti ambazo nime nunuwa ni zile ambazo ni za kuingia katika nyaja tofauti sana sana kukuwepo na mechi ambazo zinachezo hapa Kenya. Mechi kama ya mashemeji ambayo inashut inakutanisha timu mbili hatari sana ikiwemo FC Leopard na gor mahia. Nibaadhi ya tikiti ambazo nimeweza kuzinunua na nikaingia.

Mimi kama mtangazaji wa redio, maoni lazima ni yasome kusikia wasikilizaji wanasemaje. Kuna pia maoni ambao nasomanga kuelezea badhi ya watu ambao wameuliza maswali fulani. Nikayarusha kwenye FM mtadao wa kijamii, nikasoma yale maoni kuchangia mada fulani.

Habari nasomea kwenye vyumba tofauti kwa tofauti vya habari. Kuna zile bloga ambazo zina posti pia habari kwenye mitandao ya kijamii kama vile kenya.co.ke vile vile kuna zinginezo kama vile vile tuko Kuna kituo cha televisheni kama K24, NTV, KTN, Citizen ni baadhi ya maeneo ambayo huwa natoa habari zangu na kuzi.

Tabia za watu mbazo hunichukiza sana niile tabia ya watu kuku omba omba wakati ambapo wanataabu lakini wakati ukiwa omba wao hawakuji kukusaidia Iyo ni tabia mbayo huwa inanudhi sana.sana sana kwa marafiki ambao tuko kukaribu na wawo wanapenda kuwa kimelea mavimelea kukunyonya wewe lakini wawo hawataki kukusaidia.

Kwa kawainda ninaanza siku yangu kw! Utulivu sana jambo la kwanza kabicha ninalolifanya nikifika kazini ni kuwasha kompyuta yangu na kuangalia barua pepe zote ambazo zinaingia ama zimeingia tangu usiku jioni nilipoondoka Banda ya hapo mimi uchukua kitabu changu cha kumbukumbu na kuandika urodha ya mambo matatu muhimu zaindi ambao lazima niyatimize kabla siku kuisha Pia sipendi kuanza kazi bila kikombe cha chaye hau kahawa moto Kwani ina saindia kuchangamusha akili kwa kua nguvu za kutosha ama kukunipa nguvu za kutosha ya kuanza mikutano ya asubuhi na wenzangu hiyo ndiyo ratiba yangu ya kila siku inapoanza.

Chakula ninachokipenda zaidi kuliko vi vyakula vinginevyo ni ugali na nyama choma Kinasindikizwa ama kinashindikizwa na kachumbari yenye pilipili nyingi Ninapenda chakula hiki sababu nicha asili, kinalipa nguvu nyingi Ninapafanya kazi zangu za kila siku pia nakipenda zaidi wakati ambapo kina pikwa nyumbani na familia yangu wakati wa wikendi Sitoshe mimi hufuhiwe hufurahia kula pilau ya kuku wakati washerehe mbali mbali kwa sababu ya harufu yake nzuri na viungo ambavyo vimeekwa kama vile mdalasini na karaafu ambavyo hufanya chakule kiwe na latha ya kipekee.

Kusema kweli, kuishi siku moja bila teknolojia kwa sasa ni changamoto kubwa sana Kwa sababu kila kitu kimeiunganishwa na mtadao hata hivyo Nafikiri inawezekana na inaweza kuwa ya fainda kwa afya akili Kwa mfano bila simu au komputer Ningepata nafasi ya kusoma vitabu karatasi kutembea asilini na kuzungumza na watu ana kwa ana bila usumbufu wa jumla ya mitandao wa kijamii isitoshe kutumia siku moja bila teknolojia kulikua kama kurudi zamani ambapo watu walikuwa na mausiano ya karibu zaidi na mazingira yawe ingawa kazi yangu, zingesimama, roho yangu, ingepata utulivu, wa kipeke ambao unakosekana katika ulimwengu wa sasa.

Ndoto yangu kubwa katika kazi yangu ni kuwa kiongozi na mtaalam anaye heshimika katika sekta ya teknolojia na mandeleo. Nataka kufika hatua ambapo naweza kusaidia vijana wenzangu, kupata fursa ya ajira kwa kuwa funza jinsi ya kutumia akili mnemba, kwa maana AI, kuboresha maisha yao, isitoshe nigipenda kuanzisha kampuni yangu, itakayo nijikita katika kutafuta changamoto zaidi za kijamii kwa kutumia ubunifu. Kila siku ni na tahidi kujifunza vitu vipya na kujiendeleza kima somo ili nifikie malengo haya kuwa mfano wa kuigwa katika jamii.

Kile ambacho ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi ni kumshauri kwamba aweze kufanya hiyo kazi kwa bidii akijua kwamba nafasi kama hizo hazipatikani kwa urahisi nafasi za kazi hazipatikani sana sana katika nchi ambayo inakua kama Kenya na kwa hiyo mtu akipata kazi yoyote ambayo inamlipia vitu vya vya maana ama vitu ambavyo vina umuhimu katika nyumba aweze kuiweka ili kuweza kustahimili na kuendelea kulisha familia yake.

Jamii yangu ninaisaidia kwa njia nyingi, kwa mfano, kuna kipindi fulani mtoto mmoja hakuwa ame kwenda shule kwa sababu ukosefu wa wa karo, mimi nafanya kazi kwenye redio Nilemchangishia takribani zaidi ya pesa elfu ishirini Yani nahakikisha kwamba wale ambao kwa nyuma yangu, na wasaidia kwa njia moja au ingine ili kufanikisha ndoto zao.

Nahisi kwamba ni wasilisho ambalo limefikia viwango vya juu kwa sababu sauti yangu ni katika kiwango ambacho kimewekwa na kampuni, sauti yangu ni ya hali ya juu kwa hiyo nafikiri kwamba nimefanya wasilisho ambalo linafaa zaidi. Na nafurahisha, nafurahishwa sana kwamba muna pendezwa na rekodi ambazo na.

Napenda sana kupewa kazi ya kusoma habari za siasa kwa sababu sana sana napenda sana siasa. Kwa hiyo nikipewa jukumu la kusoma habari za siasa, huwa napendezwa sana, huwa naona kama ni kazi ambayo inafaa. Ama huwa naona kwamba ni jukumu ambalo nimepewa la umuimu zaidi katika kazi yangu. Kwa hiyo nafuraishwanga sana ninapopewa kazi ya kufanya habari za siasa.

Napenda sana nyama ya mbuzi kwa sababu nyama ya mbuzi ni nyepesi haijakauka sana kama vile tukifananisha na nyama za wanyama wengine ambao wana ngozi ngumu ambao hawanywi maji sana ambao wana kwa sababu na baadha ambao wanafuga pia wanyama wa msitu nyama zao huwa ngumu lakini ile nyama ya ngombe ama ile nyama ya mbuzi huwa sana sana ina ladha na vile vile ni rahisi kutafuna.

Mimu husoma habari zote mtandaoni kwa sababu siku hizi magazeti bana kununua inakuwa ni ngumu kidogo kwa sababu ile tunaita vyombo vya habari vya zamani ama ile traditional media na inakwenda kumalizika sasa hivi kwa sababu habari zote ambazo ziko kwa magazeti ziko kwenye mtandao kwa hivyo nafanya hivyo kusoma kwenye mtandao.

Napenda harufu ya maua kuna maua ambao nikinusa yananilete ile nostalgia ama ile inanipeleka mbali sana akili inakwenda mbali sana kwa iyo Napenda maua ambayo yananiletea ama yanapeleka akili yangu mbali ninaponusa Kwa mfano kuna ile sunflower ama ile maua ambayo inajulikana kama maua ya jua sunflower naipenda.

Mimi sipendi kupiga picha, napenda kuchukua video video inahifadhi kumbukumbu na ujumbe picha inahifadhi tu kumbukumbu. Kwahiyo napenda sana kuchukua picha aina ya video ambapo natembea, nazungumza kwasababu video inahifadhi kumbukumbu nyingi kuliko picha.

Napenda kutembea sana kwenye milima na mabonde, napenda kutembea kwenye mabawa, napenda kutembea kwenye misitu, napenda kutembea kwenye mbuga za wanyama, napenda kutembea kwenye mbuga za manyoka, napenda kutembea maali ambapo kuna vitu ziakutisha Kumanisha kwa mamii napenda sana maali kama huko na inapendeza sana wakati ambapo tunangalia bazia watu ambao wanapenda kuzingatia utajarishaji wa mazingira.

Muda wangu umepimwa kwenye kazi Nimepimiwa masaa kuzungumza huwa sipitishi Nimepimiwa masaa kupiga muziki kwa hiyo sipitishi Masaaa kucheza zile advertisement ama kucheza biashara za watu Pia sipitishi kwa hiyo nazingatia muda sana kuhakikisha kwamba nafuatia na kufuatilia kanuni za kampuni.